Napokuja kwenye kazi za dharura, mimi huanza kwa kutulia na kudhamini hali ilivyo. Ninajaribu kupanga vipaumbele kwa kuangalia ni kazi gani inayohitaji kushughulikia haraka zaidi kuliko zingine. Baada ya hapo, ninahitajika kukamilisha kazi hiyo bila kukubali usumbufu wowote mpaka kila kitu kiwe sawa.

Mimi hufua nguo zangu mara mbili kwa wiki. Kwa kawaida ni jumatano na jumamosi. Napenda kufua hata katika katikati ya wiki ili nguo zisijae sana. Nakisha nafanya usafi mkubwa mwishoni mwa wiki. Ikiwa kuna jua kali nguo hukauka haraka sana. Lakini wakati wa mvua mi husubiri hadi hali ya hewa iwe nzuri zaidi kabla ya kuanza kufua.

Mimi hutumia kompyuta yangu zaidi kwa ajili ya kazi za kila siku. Mara nyingi, mimi hutumia programu kama Microsoft Word na Excel kuandaa ripoti na kufanya mahesabu. Pia natumia sana kwa ajili ya barua pepe ili kuwasiliana na wenzangu kazini na kutafuta taarifa mpya kwenye mtandao. Bila kompyuta ingekua vigumu sana kukamilisha majukumu yangu kwa wakati na kwa ufanisi.

Mimi napenda sana filamu za aina mbali mbali, lakini zaidi kabisa napenda filamu za video na zile za kusisimua. Sababu kubwa ni kwamba filamu hizi huwa na hadithi nzuri, linalofanya mtu awe na hamu ya kuendelea kutazama adi mwisho. Pia mimi hupenda kutazama filamu za vichekesho nikiwa na familia au marafiki zangu. Hasa wakati wa wikendi ili kupunguza uchovu na wakazi. Filamu ya mwisho inayojitazama ilikuwa nzuri sana na ilinifundisha mambo mengi kuhusu maisha kwa ujumla. Filamu ni njia nzuri ya kuburudika ili kujifunza lugha mpya.

Kwa upande wangu mimi hupenda zaidi kutumia GPS ninaposafiri kwa sababu ni rahisi sana na inatoa maelekezo ya haraka. GPS inanisaidia kupata njia fupi zaidi na kunionya kama kuna msongamano wa magari mbele yangu. Hii inanifanya nifike ninakoenda kwa wakati na bila kupotea. Hata hivyo, wakati mwingine mimi hupenda kutumia ramani ya karatasi, hasa ninapokuwa kwenye safari za mbali vijijini ambako huku hakuna mtandao wa simu. Kutumia ramani kunanifanya nifurahie zaidi, safari na kuelewa mazingira yanatuzunguka vizuri zaidi. Kwa kifupi sana, si hizo zote mbili ni muhimu sana kulingana na mahali ninaposafiri.

Mimi napenda sana kunywa juisi ya matunda lakini juisi ninayopenda zaidi ni juisi ya mananasi iliyochanganywa na tangawizi. Napenda ladha yake kwa sababu inaburudisha sana hasa wakati wa mchana kukiwa na joto kali. Kawaida mimi hutengeneza juisi hiyo nyumbani ili kuhakikisha kuwa nifreshi na haina sukari nyingi zaidi. Pia mimi hupenda juisi ya machungwa asubuhi wakati wa kiamsha kinywa kwa sababu ina vitamin C nyingi inasaidia kuimarisha mwili wangu. Kunywa juisi ya matunda ya asili ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa ajili ya afya bora. Kwa siku siwezi kupitisha siku bila kunywa glasi moja ya juisi.

Kazini kwangu nimekuwa nikikaribiana na changamoto mbalimbali ambazo zinasaidia kukua kitaalamu. Moja ya changamoto kubwa ni usimamizi wa muda hasa pale ninapokuwa na majukumu mengi yanayotakiwa kukamilika kwa wakati mmoja. Hii inanilazimu kupanga vipaumbele vyangu vizuri ili nisichelewe kukamilisha kazi yangu. Pia wakati mwingine kuna changamoto ya mawasiliano kati ya wafanyikazi ambayo inaweza kusababisha ucheleweshaji wa mipango yetu. Hata hivyo, mimi hujaribu kutatua matatizo haya kwa kuzungumza na wenzangu kwa uwazi na kutafuta suluhisho la pamoja, licha ya changamoto hizi. Nafurahia kazi yangu ya kwa sababu inanipa nafasi ya kujifunza vitu vipya kila siku.

Mimi napenda sana kula keki lakini aina ya keki ninayopenda zaidi ni keki ya chokleti. Napenda ladha yake kwa sababu ni tamu sana na mara nyingi huwa laini na enye unyevu. Pia mimi hupenda keki ya chokleti ikiwa na kremu ya vanilla juu yake kwa sababu mchanganyiko huo ni mzuri sana. Bali na chokleti mimi pia hufurahia keki ya matunda wakati wa sherehe kama hivi arusi au siku za kuzaliwa. Keki ni kitu kinachotuleta pamoja na kuleta furaha katika hafla yeyote.

Asubuhi ya leo nilianza vizuri sana niliamka mapema saa kumi na mbili kamili na jambo la kwanza nilofanya ilikuwa nikunywa glasi ya maji na kufanya mazoezi kidogo ya kunyosha viungo. Badaa ya hapo nilioga na kisha nikapata kiamsha kinywa cha mayai mkate na kikombe cha chai. Nilianza siku yangu kwa kusoma kitabu kwa dakika chache kabla ya kwanza kazi zangu. Nilihisi nikiwa na nguvu na furaha tele kwasababu hali ya hewa ilikuwa nzuri na yenye utulivu kwa kweli asubui ya leo imekuwa yenye tija na inaendelea vyema kwa majukumu ya mchana huu.

Asubuhi ya leo ilianza vizuri sana niliamka mapema saa kumi na mbili kamili na jambo la kwanza nilofanya ilikuwa ni kukunywa glasi ya maji na kufanya mazoezi kidogo kunyoosha viungo. Baada ya hapo nilioga na kisha nikapata kiamsha kinywa cha mayai mkate na kikombe cha chaimoto. Nilianza siku yangu kwa kusoma kitabu kwa dakika chache kabla ya kuanza kazi zangu. Nilihisi nikiwa na nguvu na furaha tele kwa sababu hali ya hewa ilikuwa nzuri na yenye tulivu. Kwa kweli asubuhi ya leo imekuwa yenye tija na imeniandaa vyema kwa majukumu ya mchana huu.